Naam, ndio natumia mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii husaidia sana kujua nini kinaendelea duniani. Inasaidia sana kujua nini kinendelea nchini na pia wengine hutumia mitandao ya kijamii kuwasilisha ujumbe ama kutangaza biashara yao. Mitandao ya kijamii usaidia sana pia. Masomoni maana unasoma habari zinazo endelea, unasoma ni nini kipya unajua zaidi. Nini utakacho kifanya maishani, mitandao ya kijamii imerahisisha kazi ama imerahisisha kwa ukuwaji wa dunia pia. Mitandao ya kijamii ni mizuri.

Basi naam niliamuka asubui saa kumi na moja asubui nikafanya mazoezi ya kunyosha viungo vyangu kama nusu saa hivi. Kufika nikaoga nikakula chakula changu cha asubuhi. Nilijihisi mchovu mchovu lakini nilijituma kukunyorosha viungo viungo vyangu vyamwili vizuri. Kwa kuenda kazini nilihisi vizuri maana nilikuwa nimenyorosha viungo vyangu na kuoga asubui hunisaidia sana kunipa nguvu na kunipa moyo wa kujituma ni kiwa kazini. Asubuieyangu na itengenezanga vizuri maana ndio inshara ya siku njema. Siku njema huonekana asubui.

Dijiti ninazozipenda ni nambari mbili, nambari nne, nambari nane, hizo ndio dijiti zenye napenda. Maana, zinaisha ama zinakupea. Zinakupea nambari zenye zinamwonekano mzuri. Taja ama hata kujua kujua urahisi unongelelea dijiti gani na unaongelelea kutapautiche dijiti. Mana dijiti za hizo mara mingi huishia na zero maramingi hueleza zaidi ama huonekana kwa umbali unazitambua.

Basi, chakula changu ambacho nakipenda mno ama kukienzi mno ni pilau na kuku. Nilikula siku ya kwanza kukula pilau na siku yangu ya kuzaliwa. Mamangu mzazi alikitengeneza kwa ubora wake na kukitia viungo ambapo kivina stahili. Kukifanya kuwa kitamu na kukipa ladha yake ladha yake inayo stahili. Nililamba vidole maana sitaisahau hio siku ya kwanza. Na pia chakula changu chakula changu ninacho kipenda pilau kuku. Mimi hukila kila wiki. Nahuakikisha huakikisha wiki haijaisha kabla sijala pilau kuku. Na siku ya mwisho ambayo nimekula pilau kuku chakula changu bora ni jana tu jana ndo nilikula pilau kuku. Ndolikuwa siku yangu ya mwisho.

Mwezi wangu wa mwaka ambao naupenda zaidi basi ni mwezi wangu wa kuzaliwa na ambao ni Juni, basi huu mwezi huleta mafanikio mafanikio mazuri maishani mwangu na pia huleta marafiki, familia yangu kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Huo ndio mwezi ambao na uenzi sana, maana una siku ambayo mimi nilizaliwa ama ndio siku ambayo nilikuja hapa duniani. Ni mwezi ambao sitausahau ama ndio mwezi ambao mimi hufurahia zaidi katika mwaka.

Namu, nimewaienda kwenye maonyesho ya sanaa, ambapo nilienda kuona ubora wa sanaa, tofauti, tafauti, kama vile uigizaji wa filamu, tofauti, tafauti, hapo ndipo nilienda kupata elimu, bora, maana saana pia huelimisha, sana pia huburudisha, na kuweka akili ya mtu kutulia, na kufanya mwili wa mtu kuchangamsha, maana pia hua unafurahia, na mvuto wa saana ambao unaendelea. Katika kuunaendelea kuona.